Ndoto yangu kubwa ni kutoka Kenya kuenda inchi kama vile kwa mfano inchi ya Amerika ambayo ni nzuri sana, alafu kuna kazi nyingi. Pia watu ni wazuri sana mazingira yake ni mazuri ningependa kuenda Amerika hiyo ndiyo ndoto yangu kubwa maishani kwa sababu Amerika ni inchi ya asali na maziwa.

Mimi hupunguza matumizi ya plastiki. Kwa mfano, kuna zile karatasi za plastiki. Mimi hunua zile karatasi ambazo mtu anaweza kutumia tena. Pia. Mimi hutumia gazeti kwa mfano kama kufunga kitu kama mandazi ama chapati. Mimi hutumia gazeti kwa sababu plastiki haziwezi kuoza. Mimi hutumia karatasi karatasi kama ya kitabu kupakia wateja vitu.

Mimi hupenda kuvalia viatu vya visigino virefu kwa sababu viatu vya visigino virefu vina hadhi na pia ni rahisi kutembela kwa mfano watu kama vile bibi ya rais ama bibi ya waheshimiwa huvaa viatu vya visigino virefu viatu hivyo huonyesha kuwa mtu ana cheo fulani ama ana hadhi fulani katika jamii.

Mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kupiga picha ili niweze kukumbuka. Pili mimi huita marafiki nikishaita marafiki mimi hununua keki na kupika chakula kama vile pilau mchele chapati nyama. Pia mimi huimbiwa wimbo wa siku ya kuzaliwa ili niweze kukumbuka siku hiyo.

Mimi katika kazi yangu ya ualimu nina malengo yafuatayo. Kwa mfano lengo langu ni kuwapitisha wanafunzi mtihani. Ya pili, lengo langu ni kuwa mwalimu bora katika shule. Lengo langu la tatu ni kushirikiana vyema na mkuu wa shule na pia walimu wenzangu na wafanyikazi na pia wanafunzi.

Naam, mimi napenda kukimbia kwa sababu kukimbia ni aina ya kufanya zoezi ya aina yake. Kukimbia hupunguza ugonjwa wa shinikizo la damu. Pia humsaidi mtu kuweza kukaa na afya bora ili kuondoa magonjwa na uchovu wa siku nzima.

Naamu mimi napenda kuvaa vipuli kwa sababu vipuli huongeza urembo kwa mfano vipuli vya masikio na mapua huongeza urembo mtu hufurahisha sana ninapovaa vipuli sana sana vinavyofanana na mavazi ambayo mtu amevalia pia vipuli hivi huweza.

Naam, mimi napenda kuimba. Lakini napenda kuimba nyimbo za wasanii wengine. Kwa sababu zinapendeza pia kuimba huweza kumtolea mtu mawazo na pia kupoteza muda. Kwa mfano kama unaoga ama unafanya kazi za nyumba. Kuimba husaidia katika kufanya kazi yako haraka haraka.

Mimi napendelea kusoma kuliko kuandika. Kwa sababu kusoma mtu anaweza soma hadithi nzuri nzuri zilizo andikwa kwa mfano kidagaa kimewozea kilichoandikwa na Ken Walibora. Pia napenda kusoma kazi za watu ambazo watu wa meandika ili kuona mawazo yao na pia kunisaidia mimi kujenga mawazo na ubunifu.

Mimi ninapo furaha kuwa nyumbani, mimi hufanya usafi, kwa mfano, mimi huanza na nyumba kubwa, huwa na fagia na kupiga deki, nikishamaliza kupiga deki. Napanga viti, napanguza viti, nikishamaliza kufanya usafi katika nyumba, mimi huenda kwenye jikoni. Huwa napika, nikisha maliza kupika tunakula, naosha vyombo, nafagia mazingira yangu.

Mimi hutumia gari. Mimi hutumia matuana kusafiri. Kwa sababu matwana ni rahisi sana kupatikana na pia ni bei rahisi. Pia katika matwana unaweza kuangea na watu mbalimbali. Unaweza pia kujuana na watu wanaoenda katika eneo ambalo unasafiri.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya Krismasi. Napenda Krismasi kwa sababu watu wote hukuja nyumbani kutoka maeneo mbalimbali. Sisi hupika vyakula vingi kama vile kuku, nyama, mchele. Pia sisi hutangamana kama familia na kupeanana mawaidha ambayo kila mtu amekuja nayo.

Mimi huhimiza ushirikiano katika timu. Kwa kwa kusikiza kila mtu. Ushirikiano katika katika timu hutaka kila mtu asikize mawaidha ya mtu mwingine. Pia. Tufanye kazi sawa kwa pamoja na kwa wakati mmoja. Pia tunaweza kuelewa mtu iwapo hawezi kufanya kazi hiyo.